Napenda sana muziki wa bongo flavor na popu. Nimefurahi sana na wimbo za wasani kama diamond platinum na sauti soul kwa sababu wanatoa ujumbe mzuri na midundo mizuri. Kwa kawaida, ninapenda kusikiliza muziki asubui wakati ninaanza shuguli zangu au usiku baada ya kazi ilikupumzika. Muziki unanifanya nijisikie mwenye furaha, raha na sometimes pia unifanya nisahau matatizo ya kila siku. Pia unipa msukumo na nishawishiwa kucheza au kuimba pamoja na wimbo ninaoupenda.

Ndiyo, napenda kukimbia kwa sababu inanisaidia kuboresha afya yangu na kunipa nguvu ya mwili. Mara nyingi, mimi hukimbia asubuhi au jioni ili kupumzisha akili na kuondoa msongo wa mawazo. Kukimbia pia hunisaidia kujenga nidhamu na uvumilivu na kunifanya nijisikie mwenye furaha baada ya kumaliza. Kwa ujumla, kukimbia ni mazoezi ninayofurahia na ninayoyaona kuwa muhimu katika maisha yangu ya kila siku.